Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie vizuri na kuweza kufanya kazi kwa utulivu bila kuchosha macho. Nikiwa katika mwanga mkali, mara nyingi nahisi macho yanachoka haraka na pia inaeza kunifanya nisisikie raha kwa muda mrefu. Mwanga wa kati ni mzuri kwa kusoma, kufanya kazi au hata kupumzika kwa sababu unaonyesha vizuri bila kuwa mkali sana.

Napendela kusafiri ni kitumia GPS kuliko ramani ya kawaida. GPS inanirahisisha safari kwa sababu inanionyesha muelekeo sahihi kwa wakati halisi na kunisadia kuepuka kupotea. Hasa napokuwa naenda maenda maeneo nisiyofahamu vizuri. Pia GPS kunipa taarifa muhimu kama umbali uliobaki muda wa kufika na wakati mwingine kunionya kuhusu msongomano wa magari au barabara mbadala. Jambo ulinalosaidia kupanga safari vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda hesabu ingawa si kila sehemu ya hesabu hunivutia kwa kiwango sawa. Napenda hesabu kwa sababu hunifanya kutumia akili kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kuona mambo kwa mpangilio wa kimantiki. Hesabu hunifundisha uvumilivu na nidhamu kwa sababu mara nyingi unahitaji kufuata hatua fulani ili kufikia jibu sahihi. Ninapofanikiwa kutatua swali gumu la hesabu, nahisi kuridhika na kujiamini zaidi.

Shughuli ninayopenda zaidi ni kusoma vitabu napenda kusoma vitabu kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua mawazo yangu na pia kupumzika kiakili. Ninapokuwa nasoma nahisi kama ninaingia ulimwengu mwingine unayonisaidia kusahau msongo wa mawazo wa kila siku pia kusoma hunisaidia kuongeza maarifa na kunifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu maisha.

Rangi nayopenda zaidi ni ya samawati. Napenda samawati kwa sababu inanifanya nihisi utulivu na amani. Na mara nyingi inanikumbusha anga na bahari. Samawati ni rangi ambayo inatoa hisia ya kupole na pia inaniweka kwenye mawazo mazuri. Hasa napofikiria kuhusu siku za jua na upepo mwanana. Samawati inanikubusha amani na upendo wa asili kama vile kuona anga wazi bila wingu au kusikia mawimbi ya bahari. Hii inanifanya nifikire juu ya maeneo yenye utulivu na ya kupumzika pia samawati inanikumibusha hisia za utulivu wakati wa usiku ambapo anga hua ya rangi ya samawati yakina na ina toa hisia ya amani kabla ya kulala kitu nachomiliki cha rangi hii ni mavazi ya samawati kama shati au koti na pia vifaa vya nyumbani kama mto wa samawati au chumba changu kwa na mapambo ya samawati pia mara nyingi napenda kutumia vifaa vya kuandika au kalamu za rangi ya samawati kwa kazi za shule au ofisini kwani inatoa mwonekano mzuri na utulivu samawati inanifanya ni hisi utulivu mwenye amani na mwenye uhakika wakati nikiwa na kitu cha samawati au nikiwa katika mazingira ya samawati mara nyingi napata hisia ya utulivu na ya undani na uwezo wa kufikiria kwa utulivu zaidi hii hufanya kazi yangu ziwe bora na nishike mawazo vizuri ninaona rangi hii mara nyingi zaidi angani na na kwenye maji kama bahari au mito pia mara nyingi niliona kwenye vitu vya kila siku kama nguo vifaa vya ofisini na hata kwenye mazingira ya sili kama maua au miti.

Ninapenda rangi ya samawati ya upole kwa ukuta wa chumba. Rangi hii inanipa hisia utulivu na amani na mara nyingi inanifanya chumba kiwe na mazingira ya kupumzika. Samawati ya upole pia inafanya chumba kiwe angavu na kinapendeza bila kuwa na msongomano wa marangi nyingi. Kwa sababu ya hilo, napenda rangi hii kwa sababu hasa kwa chumba cha kulala au chumba cha kupumzika.